Kitabu ninachokipenda ni kitabu kinaitwa Mfarume Jua. Ni kitabu kizuri sana, kitabu kinafundisha, kitabu kinaelimisha, lakini ni kitabu ambacho kinafurahisha sana. Ukikisoma lazima ufurahi hata kama ulikuwa una mawazo yanaisha.

Ndiyo, ninapenda kuzungumza kuhusu siasa. Kwa sababu, siasa ni mfumo ambao umeletwa ili kupata viongozi ambao ni mashuhuri wa kuweza kutuongoza. Kwa hiyo, ninapenda sana.

Ninaweka neno siri. Salama kwangu. Kwa kuandika maneno ambayo ni magumu kwa watu wengine kuyatambua na kuyafikiria. Ili wasiweze kuijua siri yangu.

Ninahimiza ushilikiano katika timu kwa kuiweka timu pamoja. Kuifanya iwe na ushilikiano, kuifanya iwe na upendo, kuifanya iwe na umoja. Hivo vitu vinaifanya timu iweze kukua na iweze kujiongoza yenyewe.

Ndiyo, ninapenda kuvaa kofia aina ya kepu. Ni kofia ambayo ninaipenda, nikivaa ninaonekana nadhifu na pia ninaonekana mtu aliyependeza sana. Lakini, nikikutana na watu wakubwa huwa ninaivua.

Ninasafisha vifaa vyangu mara tatu kwa siku, yaani ili viweze kuwa safi na salama muda wote, visiweze kushika vumbi wala tope, na viwe sehemu salama. Ili visiweze kuonekana vimechafuka.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu ambaye anaanza kufanya kazi ni kwamba, chakwanza, awe mnyenyekevu, pili, awe mtii, tatu, awe mwaminifu, nne, awapende wafanya kazi wenzake, yaani awe na upendo.

Chumba changu ni kikubwa kiasi. Kuta zake zina rangi ya chokoleti, kitanda ni kikubwa ambacho ni sita kwa sita, nje ninauwezo wa kuona vizuri kwa sababu madirisha ni makubwa. Na pia ninapenda chumba changu kwa sababu ni kikubwa.

Wakati wa mapumziko ya mchana, ninapenda kusoma vitabu. Hasa hasa vitabu ambavyo vina mwongozo mzuri. Kama kile kitabu kinachoitwa Poor Daddy and Rich Daddy. Ni vitabu ninavyovipenda.

Katika shirika langu ninapenda sana kuwaona wafanya kazi wenzangu wakiwa katika hali nzuri. Yani wakiwa wenye furaha ambayo inanifanya na mimi pia niweze kufurahi. Hivo ndivo ninavopenda shirika langu.

Siku ya jumamosi na jumapili ni siku zangu za mapumziko. Hivyo basi, jumamosi ninapumzika nyumbani kwa ajili ya kufanya usafi, lakini jumapili ninakwenda kanisani kwa ajili ya kumuabudu mungu.

Ninapenda kufanya kazi na wenzangu kwa sababu tunasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Hivyo, nikiwa na wenzangu, kazi zangu zinaenda vizuri, hata kazi za ofisi zina kwenda vizuri. Ninamaliza mapema.

Ninapenda rangi ya zambarau pamoja na rangi nyeupe kwenye kuta zangu kwa sababu ni rangi ambazo zinapendezesha sana chumba changu ambacho ninakitumia siku zote.

Ndiyo, ninafanya mazoezi asubuhi lakini pia ninafanya mazoezi jioni. Asubuhi ninafanya mazoezi ya kukimbia push-up pamoja na kurukaruka. Na jioni ninafanya mazoezi ya kukimbia umbali mfupi.

Ninafanya kazi na watu wa mbali au natimu ya mbali kwa kutumia simu ya kiganjani, yani simu ya mkononi, ambayo inatuunganisha watu wote na tunafanya kazi kwa pamoja.

Ninasherehekea mwaka mpya kwa kukaa na familia yangu kwa kubadilishana mawazo na watoto wangu lakini pia kubadilishana mawazo na mke wangu. Lakini siku zingine ninakuenda kijijini.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu, ni kumuomba Mungu, kumuomba Mungu, kusali, Namuomba Mungu, vile vitu ambavyo ninaona kwangu, ni vigumu kupatikana pasipo uwepo wa Mungu.

Kupunguza matumizi ya plastiki, ninatumia vifungashio ambavyo ni vya karatasi. Hivyo basi, vifungashio vyangu vingi ninatumia vifungashio ambavyo ni vya karatasi ili kupunguza matumizi ya plastiki.

Ndiyo, ninapenda maua mazuri ambayo yanavutia sana lakini sipendi maua ambayo yanawavutia wadudu hasa hasa mdudu nyoka. Hivyo basi, ninapenda maua mazuri ambayo yanavutia hasa hasa wadudu nyuki.

Ninapendelea kitanda kigumu na kizito kwa sababu kitanda kigumu kinaweza kukaa muda mrefu na pia kiwe ni kizuri ambacho kinavutia sana hata nikipata mgeni anakipenda.

Uzoefu wa kazi zangu ambazo ninazifanya hasa hasa za nyumbani, ndizo ambazo zimenifundisha zaidi kuwa mvumilivu, kuwa mwenye juhudi na kujituma katika kazi bila kisingizio.

Uzoefu wamuda kila siku kwenye mtandao ni mkubwa sana kwa sababu kila siku ni natumia simu. Kwa maana hiyo kila siku lazima ni ingie mtandaoni.

Ninapenda sana vichekesho hasa hasa vichekesho vya maigizo. Divyo ambavyo vinanifanya nicheke nifurahai mara zote. Vichekesho vinanifanya niweze kufurahai muda ote.

Mazoezi yangu ya kila siku, asubui ninafanya mazoezi ya kukimbia, push-ups na kurukaruka. Jioni ninakwenda gym naenda kunyanyua vyuma ili kueka mwili wangu sawa sawa.

Muandishi wa kitabu au vitabu ninae mpenda sana anaitwa muandishi ngugi wa thiongo ambaye ameandika kitabu kinaitwa This Time Tomorrow ni muandishi ambaye ametokea Kenya.

Ndiyo, nimeishawai kuenda kwenye tamasha la mziki ambapo lilikuwa ni tamasha la mziki wa dini, yaani mziki wa injili. Nilipenda sana na nilifurahi sana.

Ninapenda kununua zaidi vitu vya thamani, yani vitu vya kuvutia sana. Hasa hasa vitu ambavyo vinaweza kuniletea manufaa au faida baadaye, pasipo kuleta hasara baadaye.

Ili kujitunza na kuweza kutunza mwili wangu, ninakula vyakula vya asili kwa mfano. Ugali wa ulezi, ugali wa mtama, pamoja na mboga mboga kwa wingi na matunda. Na pia ninatumia maji kwa wingi.

Hapana, siwezi kuhishi siku moja, yani siku ipite bila mtandao kwa sababu kazi zangu nyingi ninazifanya mtandaoni, yani ninatumia mtandao ili kuweza kufanya kazi zangu zote.

Ninatazama video zangu kupitia mtandao wa YouTube, lakini pia ninatazama video kupitia mtandao wa TikTok na pia kupitia mtandao wa Instagram na Facebook. Hiyo ndiyo mtandao ambayo ninaangalia video.

Ninapenda kujifunza mambo mapya kwa kuangalia video na kwenda kwenye baadhi ya mikutano ambayo kuna kuwa kuna wakufunzi ambayo wanakua wanafundisha baadhi ya vitu vipya ambavyo mimi sivijui.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni tukio la siku yangu ya kuzaliwa. Hilo ndilo tukio muhimu sana kwenye maisha yangu. Lakini pia matukio mengine muhimu kwenye maisha yangu ni matukio ambayo ni siku za kuzaliwa za wazazi wangu.

Ninapenda kahawa kwa sababu kahawa ni nzuri, inanifanya ubongo wangu ujihisi vizuri, niwe mtu livu, nisiwe mtu ambaye anamawazo mengi. Hivyo kahawa ni nzuri sana pia kwa afya.

Ninapenda sana chakula kisichokuwa na mafuta. Kwa sababu chakula kisicho kuwa na mafuta mengi, kinanifanya niwe na afya bora, nisiwe na mafuta mengi mwilini ambayo yatanisababishia matatizo ya kiafya.

Ninapenda sana kucheza mchezo wa mpira, lakini pia ninapendelea sana mchezo wa pool table. Hiyo ndiyo michezo ambayo ninaipenda sana. Ni lazima niicheze angalau kwa wiki mara moja.

Ninapendelea sana mahali pa kimia, yaani mahali penye utulivu pasipo kuwa na makelele ya aina yoyote. Mahali pa utulivu pananifanya ubongo wangu uweze kutulia vizuri.

Ndiyo, ninapenda sana kucheza ngoma hasa hasa ngoma za asili ya kwetu. Ni ngoma nzuri sana, zinaburudisha, zinafurahisha, zinachekesha, lakini pia zinatuelimisha. Sisi vijana.

Kitu kipya ambacho ninapenda ningejifunza ni lugha ya kichina pamoja na lugha ya kifaransa. Hizi ni lugha ambazo ninapendelea sana. Siku moja nijifunze niweze kuzielewa vizuri.

Changamoto zipo nyingi sana ambazo ninakutana nazo kazini, ya kwanza unaweza ukachelewa ofisini, ukamkuta bosi akaanza kukugombeza, lakini pia, changamoto zingine ni pamoja na kuwepo kwa kazi nyingi na ngumu.

Ninapendelea sana harufu za manukato mazuri, manukato ambayo yametengenezwa vizuri yasiyo niletea alergy kwenye mwili wangu. Hiyo ndiyo harufu nzuri ninayo ipenda.

Ninapenda kulala mda ambao nimekwisha maliza kazi zangu vizuri, lakini pia kuamka mapema ili kuweza kuwai kuanza kuzifanya kazi zote mapema na kuzimaliza mapema bila kuchoka.

Inategemea barua ngapi nimezituma au barua ngapi ninasubiri kuzipokea. Lakini kwa siku zinaingia barua pepe kuanzia tano mpaka kumi. Na zote ninazisoma vizuri sana.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kutoka na kuenda sehemu nzuri ambayo itawafanya familia yangu wafurahi waipende na waweze kuburudika. Kwa mfano sehemu ambayo kuna mbuga za wanyama.

Mwezi ambao ninaupenda sana wa mwaka ni mwezi wangu wakuzaliwa ambao ni mwezi wapili. Huu mwezi ninaupenda kwa sababu ni mwezi ambao nina sherekea siku yangu ya kuzaliwa. Kila mwaka mwezi wapili ninaupenda.

Wakati umeme ukizimika ninawasha taa ya kawaida au mshumaa ambao una uwezo mkubwa wa kuleta mwanga. Siku nyingine ninawasha taa ambayo inatumia sola.

Ninapenda kuwa mahali pautulivu. Mahali ambapo hakuna vurugu wala purukushani. Mahali ambapo hakuna makelele. Mahali ambapo kuna kuwa kuna upepo mzuri sana. Na mahali ambapo hakuna ugonvi. Ndiyo napenda.

Nikiwa nina msongo wa mawazo napendelea sana kuenda bichi kuogelea au kwenye swimming pool kuogelea. Ninapoogelea narudisha akili yangu inakuwa katika hali yake ya kawaida.

Kukwepa au kutoka na vitisho vya mtandaoni, mimi si comment wala kuandika ujumbe wa aina yoyote ambao utamfanya mtu aweze kuniona mimi nimeandika kitu tofauti mtandaoni.

Ndiyo ninaishi mahali nilipozaliwa na ndipo ambapo ninafanya shughuli zangu za kila siku na pia familia yangu ipo hapa mahali ambapo nimezaliwa.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole. Mahali popote ambapo panatakiwa niweke mfumo wa alama la vidole, ninaweka mfumo huo. Bila shaka.

Ninapenda sana msimu wa mvua, yani kile kipindi ambacho kuna kuwepo na mvua ya kutosha. Kipindi hiki kinafanya kuwepo na upepo mzuri na hali ya hewa inakuwa nzuri.

Ninafanya mazoezi ya mwili mala mbili kwa siku yaani asubui ninafanya mazoezi ya kukimbia na kurukaruka na jioni ninafanya mazoezi madogo ya kutembea umbari mrefu.

Ndio, ninapenda kucheza mchezo wa bao kwa sababu unaniongezea ujuzi na pia unanifanya niweze kufikiri kwa kina sana. Hivyo, mchezo wabao ni mzuri sana.

Ninamkumbuka mwalimu wangu wa somo la hisabati. Ni mwalimu ambaye alikuwa anafundisha vizuri sana somo la hisabati. Lakini pia ninamkumbuka kwa sababu alikuwa ni rafiki yangu.

Ndiyo, ninapenda sana kusoma vitabu hasa hasa vitabu vya hadithi na vitabu vya kuchekesha yaani kuburudisha. Lakini pia vile vile ninapendelea sana kusoma vitabu vya kuerimisha.

Ndoto yangu kubwa nije kumiliki kiwanda changu mwenyewe cha kutengeneza vifungashio vya makaratasi, lakini pia nije kumiliki kiwanda cha kutengeneza sabuni za kufulia pamoja na sabuni za kuogea.

Ninawapenda wachezaji wa mpira wa miku hasahasa mchezaji anayeitwa Christiano Ronaldo. Ninawapenda sana kwa sababu anajituma, ana nguvu na anabidi katika mchezo wake.

Rafiki yangu wakaribu sana ni rafiki ambaye nimesomanae shule ya sekondari, ni rafiki ambaye tulikuwa tunasaidiana kwa vitu vingi, hata kama ikitokea changamoto ya aina yoyote ile ambayo inanipata, nikimwendea alikuwa ananifariji.

Michezo ya olimpiki ninayoipenda wa kwanza ni mchezo wa kuruka. Mchezo wa pili ni mchezo wa kurusha tufe au kurusha mkuki. Lakini pia mchezo mwingine ni mchezo wa sarakasi. Ndiyo michezo ninayoipenda.

Nguvu zangu kazini ni kuweza kufanya kazi kwa bidii sana ili kuweza kufikia au kutimiza malengo yangu ambayo ni meyapanga baada ya kipindi fulani chamiaka. Hiyo ikifika niwe ni meshaavi pata hivo vitu.

Ndiyo, nimewai fikili kuanzisha biashara yangu mwenyewe yaani kumiliki viwanda ambacho ni kiwanda cha kutengeneza sabuni za kuogea pamoja na sabuni za kufuria lakini pia ni miliki kiwanda cha kutengeneza vifungashio.

Ndiyo, ninapenda kukimbia sababu ni moja kati ya mazoezi yangu ambayo ninafanya kila jioni. Kila jioni nikirudi kutoka kazini, lazima nikimbie umbali mrefu au umbali mfupi.

Ninafanya maandalizi madogo madogo kwa mfano ninaanda nguo zangu nzuri ambazo ni suti kwa ajili ya kuzivaa kwenye huo mkutano lakini pia ninaanda vitu vya kuongea kabla ya mkutano.

Ninapendelea sana baridi kwa sababu sehemu niliyo zaliwa kuna baridi. Hivyo sipendi joto. Ninapendelea sana baridi. Mudawote kuwe na baridi kuwe na hali ya hewa nzuri.

Ninamka mapema, ninawai kazini, ninafanya kazi zangu vizuri, kwa uweledi mzuri, kwa bidii nzuri na kwa utii mzuri. Baada ya hapo, ninamaliza kazi zangu muda mwafaka.

Ninapendelea sana kuenda sinema angalau kwa muwezi maramoja mimi pamoja na familia yangu. Tunatoka tunakuenda sinema kuangalia baadhi ya picha ambazo zimetoka sasa.

Ninapenda sana nitemberee nchi ya marekani kwa sababu ndoto yangu kubwa pia ni kuenda kuishi marekani. Hivyo basi, ni nchi ambayo ninaipenda sana natamani sana siku moja nitemberee huko.

Kazi zangu za wiki ninafanya kuanzia jumatatu mpaka ijumaa. Jumamosi na jumapili ni siku zangu za mapumziko. Kwa hiyo, najitahidi sana kuanzia jumatatu mpaka ijumaa kuweza kumaliza kazi zangu zote.

Vituu vinavyonipa motisha kazini ni pamoja na mshahara. Mshahara ndio unaonipa motisha kazini. Kwa sababu unaniwezesha kuweza kupata mahitaji yangu ya kila siku.

Ndio ninapenda kuoga maji ya moto kwa sababu maji ya baridi sijaya zoea kabisa. Kwa hiyo napendelea sana kuoga maji ya moto ambayo ninayapasha mwenyewe kwa kutumia jiko la makaa.

Mandhari nzuri ambayo nimesha wai kuona ni siku nilivo tembelea mbuga ya wanyama. Niliona mandhari nzuri sana. Niliona wanyama wakupendeza. Niliona misitu mizuri. Hivo ndivo ambavo vilinipendezesha.

Ninatumia njia nyingi za usafiri lakini njia mojawapo ni njia ya kutumia usafiri ambao unaitwa bajaji. Njia ya pili ya usafiri unaitwa pikipiki au bodaboda lakini mda mwengine natumia gari.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, kitu cha kwanza, na hakikisha ninafanya kazi kwa kujituma, kwa bidi, kwa utii, bila kujali ni muda gani nitaanza. Hivo uwaga naanza mapema sana.

Ninatumia program za timetable ambayo ninakuwa nimeiandika kwa ajili ya kuniongoza kwenye utendaji kazi wangu vizuri ili niweze kuendana na muda.

Habari ninazipata kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, Twitter au TikTok lakini mara chache ninapata habari kwenye magazeti lakini pia siku zingine kwenye TV.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutemberea ni Bagamoyo na Olduvai George. Hayo ndiyo maeneo mazuri ambayo ni ya kihistoria ninatamani niweze kutemberea.

Jukumu ambalo ninapenda sana nikiwa kazini ni kuwasaidia wezangu kama hawajamaliza kazi. Ninakua msaada mkubwa sana wa kuwasaidia ili nao waweze kumaliza kazi mapema.

Kwa kawaida ninalala masaa yasiopungua saba mpaka nane kila siku. Naakikisha nimelala masaa saba au nane. Lakini siku zingine nikichelewa sana kulala ninalala masaa sita.

Kumbu kumbu nzuli ya shure kipindi nilivyo kuwa primari, ninakumbuka sana. Muda ambao tulikuwa tunatoka, tunaenda mashambani kulima au kupalilia. Hizo ndizo kumbukumbu ninazozijua.

Cha kwanza, ninapoanza kazi, ninamwomba kwanza mungu, lakini pia ninapata mda kidogo wa kupumzisha akili ili kujua nianzie wapi na niweze kuishia wapi.